Kushugulikia muda kazini ni jambo la maana sana na kushugulikia muda ni kupanga muda wako ili uweza kutimiza mambo fulani hulio wachiwa mambo ya kikazi mambo mengine na kushugulikia muda wako ni kupanga muda kwa mfano jambo fulani unalipatia muda fulani na wanaweka mipangilio ya kuhakikisha kuwa muda wangu. Ninaushugulikia viwezavyo pale kazini Kwa kuwa muda huu nitaupanga kama ni masaa mawili kusoma kitabu kama ni masaa flani kufanya jambo flani na mipangilio huwa wa muda Unaweza kunifanya ni timize malengo ya kazi pale kazini na kwa hivyo, hivyo ndivo Nashugulikia muda wangu kazini.

Mfumo wangu wa mawasiliano ninao utumia mara kwa mara ni kuongea kwa simu na kwa hivyo barua pepe ninaingoja tu wakati ule ambao nimeambiwa nitafanya mawasiliano kutumia barua pepe na kwa hivyo barua pepe ninazingoja mara moja kwa siku tu kwa shuguli za kikazi na mambo mengine yenye maana Lakini barua pepe siitumii kwa sana naingojea maramoja kwa siku.

Wakati wa mapumziko ya mchana, nina mambo kadha ambayo mimi huyafanya. Na kwanza kabisa nikio kazini na ni wakati wa mapumziko ya mchana, ninatafuta mahali ambapo kuna mti wenye kivuli, ninaenda, ninaketi hapo, ninapunga hewa, nikifurahia mandari, nikifurahia mazingira, yalio umbwa na mwenyezi Mungu kupitia kwa mwanadamu. Na iwapo siko kazini, tuseme siku za weekendi au wakati mwingine Nina amua neza amua kulala kupumzika kidogo baada ya kazi nzito na wakati mwingine ninatoka ninenda kwenye mikahawa kuburudika kidogo au wakati mwingine ninaenda kwenye uwanja kutazama michezo kadha wa kadha kama mpira wa mguu, mpira wa vikapu, mpira wa gofu, mpira wa raga na mengineyo.

Sehemu ya kihistoria ambayo ningependa kutembelea sana ni bonde la isimila lililoko nchini Tanzania, nchi jirani ya Kenya. Na mahali pale nimeweza kusoma na kusikia historia kubwa sana kuhusu mahali pale. Na ningependa kutembelea pale ili niweze kushuhudia sehemu hiyo ya kihistoria niwe kwenye manthari hayo.

Naamu, ninatumia mitandao ya kijamii Ninamitandao ya jamii kada Nina mitandao wa Whatsapp Nina mitandao wa X ama ukipenda Twitter Nina mitandao wa Facebook Nina mitandao wa Instagram Nina mitandao wa Threads hiyo mitanda yote ambayo nimeitaja Nina account yuko na Ninaitumia Sio mara kwa mara lakini ninaitumia.

Naam, ninawafahamu majirani wangu kwa kuwa ni watu ambao. Nimeishi nao kutokea miaka ya pale nyuma. Wamekuwa majirani wetu kwa muda mrefu sasa. Miaka kumi na tano hivi. Naam, ninawafahamu sio kwa majina tu peke yake bali. Tabia zao, mienendo yao, kila kitu kwao. Ndiyo, ninawafahamu majirani wangu.

Kujitunza nimejitunza kwa njia tofauti tofauti, nimejitunza kiafya kimwili nimejitunza kiakili nimejitunza kwa mambo mengi sana na kujitunza kiafya ya mwili ni kuwa sili vyakula ambavyo sivijui sili kila mahali na sinywi pombe haramu ama situmii kileo chochote au mihadarati au dawa za kulevya kiakili nimejitunza kwa njia hii kwa kuwa ninaweka akilini mwangu vitu ambavyo vinaweza kunisaidia na sio vile ambvyo vinaweza kudhorora hali ya afya yangu ya kiakili.